Unajua mpira wa kirugby wa kimarekani, si tu kuhusu kushinda. Ni kuhusu mtindo wa mchezo, tabia ya timu, na namna inavyokufanya ujisikie ukiitazama. New England Patriots hawa hawa kwa chumu ya starehe sana kutazama, lakini walikua wakali kiekili. Walichaza kama watu wanaofanya kazi ofisini. Kila mtu anajua jukumu lake, hakuna makelele mingi, hakuna kujionyesha sana. Walishinda kwa subira. Mara nyingi walikuwa nyuma lama. Lakini bado unajua tu. Hawa jamaa, hawajaisha. Ndiyo maana waliheshimu na kuogopa kwa kati mmoja. Hawakukupa furaha ya kelele. Lakini walikupa ushindi. Sasa kuna Kansas City Chiefs. Hawa ni tofauti kabisa. Ukiwaangalia, unahisi kama unaangalia burudani. Wanacheza kwa uhuru, wanajaribu vitu hatari, na wakikosea bado wanatabasamu. Patrick Mahomes anaweza kufanya kitu cha ajabu ambacho kitakufanya useme hiyo ilitokaje. Hii ni timu inayokufanya ufuraie mpira hata kama wewe si shabiki. Kisha kuna zile timu za Pittsburgh Steelers. Hii ni timu ya watu wagomo. Hakuna urembo sana lakini wanapigana moaka mwisho. Mashabiki wao wanajivunia kusema, hata tukipoteza, hatukukata tamaa.

Mimi hujaribu kufanya mambo madogo madogo kila siku kwa sababu mazingira yakiharibika sote tunaumia. Mi situmii mifuko ya plastiki. Tangu serikari ipige marufuku mifuko ya plastiki nchini Kenya, mimi hubeba kikapu au mfuko wa vitambaa kila nikienda sokoni au vitani. Hii inapunguza zile takataka zinazoziba mitaro. Kupunguza matumizi ya maji na umeme. Kupanda miti, kuelimisha marafiki huwa siachi mtu akitupe karatasi ya peremende au chupa ya maji dirishani mwa gari. Mimi huwakumbusha kwa upole. Usafi huanza na mimi na wewe.

Kusubiri kwenye foleni kunanichosha sana. Kama binadamu yeyote, nahisi ni kama muda unapotea bure, ambao ningetumia kufanya mambo mingi ya maana. Zile foleni za kibenki au za kusubiri matatu saa za kurejea nyumbani jioni huo ni mtihani wa uvumilevi. Hivi ndivyo ninavyojihisi na ninachofanya ili nisichomeke na asira. Napoteza subira najipa shukli kuchungulia mbele lakini mwisho wa siku najikumbusha kuwa subira huvuta heri na kukasirika hakutafanya foleni isonye haraka.

Mimi huchukua maoni kama kioo, hata kama si kila wakati ninacho kiona kinanifurahisha, ni muhimu ili nijue nimekaa vipi. Hivi ndivyo ninavyopokea, ninasikiliza kwanza. Badala ya kuanza kujitetea mara moja, mimi hujaribu kunyamaza na kuelewa mtoa maoni anataka kusema nini hasa. Sichukulii kama vita. Ikiwa mtu atanikosea, mimi hujaribu kutotenga hisia zangu na ukweli wa mambo. Ninajua kuwa kukosolewa ni nafasi ya kujifunza na kukuwa kuliko kubaki vile vile. Ni inachuja. Sio kila maoni ni ya kujenga. Kuna yale yanayotolewa kwa chuki na kuna yale ya dhati. Mimi huchukua yale yatakayo nifanya niwe bora na kuyaacha yale yasio na msingi. Shukrani. Hata kama maoni ni makali, mimi husema asante. Inahitaji ujasiri kwa mtu kukwambia ukweli hiyo heshima ni muhimu kuitunza. Hata hapa tunapozungumza, nikifanya makosa au nikikuboa, niambie tuu hivyo ndivyo nitajua jinsi ya kuwa rafiki bora kwako.

Mimi hujaribu kufanya mazoezi angalau mara nne kwa wiki. Sipendi kukaa tu bila kuchangamsha mwili kwa sababu nikikosa kufanya hivyo najihisi mchovu na mwenye uvivu. Hivi ndivyo ratiba yangu inavyokaa. Asubuhi na mapema. Mimi hupenda kukimbia au kutembea haraka kwa dakika thelathini kabla ya kuanza kazi. Hii hunisaidia kufungua mapafu na kuamsha akili. Mazoezi ya nguvu. Mara mbili kwa wiki, mimi hufanya mazoezi ya nyumbani na kutumia vifaa vidogo vya mazoezi ili kuimarisha misuli. Wikendi, huu ndio wakati wa michezo ya pamoja kama soka au kuogelea na marafiki ili kufurahia hewa safi.

Kusafiri kwa ndege ni moja uzoefu wa kusisimua zaidi. Msisimuko wa kuruka. Ile hali ya ndege kuongeza kasi kwenye njia ya kurukia na kisha kuinuka angani huwa inasisimua sana. Ni wakati ambapo unahisi nguvu ya ajabu ya mashine hiyo. Kuangalia mawingu. Napenda sana kukaa karibu na dirisha. Kuona mawingu yakifanana na pamba na kuangalia ardhi kwa juu. Ni kitu ambacho hakinichoshi, hofu kidogo. Kama binadamu, ndege ikianza kuyumba kidogo angani. Moyo huwa unadunda, lakini najikumbusha kuwa marubani wetu wamefanya kazi nzuri kama wale wa Kenya Airways na nitafika salama. Uchovu wa safari ndefu, ikiwa ni ya masaa mengi, mimi huchoka kukaa sehemu moja. Hivyo mimi hujaribu kutembea kidogo.

Mahali palipo acha alama moyoni mwangu ni Diani Beach kule pwani Kenya. Kuna vitu vilinifanya nipende kule. Mchanga mweupe. Kutembea peku kwenye ule mchanga laini na mweupe wakati wa machwea ni tiba ya ajabu kwa akili. Bahari ya hindi. Ile rangi ya blue ya maji na sauti ya mawimbi usiku hufanya usahau kelele zote za mjini. Chakula. Nilifurahia sana vyakula vya baharini, vikiwa vibichi kabisa, hasa samaki wa kupakwa. Pia niliwahi kufika hifadhi ya taifa ya maasai mara, wakati wa uhamaji wa nyumbu, kuona maelfu ya wanyama wakivuka mto, mara ni tukio ambalo tunanikumbusha jinsi asili ilivyo na nguvu na uzuri wa kipekee.

Uzoefu wangu mkubwa umetokana na kufanya kazi ya huduma kwa wateja na mawasiliano. Kazi hii imenifunza mambo matatu makuu. Subira ni silaha. Kufanya kazi na watu wenye tabia tofauti kumenifunza kuwa huwezi kutatua tatizo ukiwa na hasira. Unapomtuliza mtu aliyekasirika na kumpa suluhu wajihisi kama shujaa. Kusikiliza kuliko kunena. Mimegundua kuwa watu wengi wanataka tu kusikilizwa. Ukisikiliza kwa makini utagundua kuwa nusu ya matatizo yanaweza kutatuliwa kwa kuelewa tu hisia za mwenzako. Umuhimu watimu, hakuna kazi kubwa inayoweza kufanywa na mtu mmoja, kujua kuwa unaweza kumtegemea mwenzako kunafanya hata kazi ngumu ionekane nyepesi.

Ndiyo, mimi naitumia sana. Teknoloja ya sauti imekuwa msaidizi mkubwa kwangu. Hasa ninapokuwa na kazi nyingi. Ninaitumia kila siku kwa kutafuta habari. Badala kuchapa kila wakati, mimi hutumia sauti kusikiliza maswali kwenye simu yangu, kupitia Google Assistant au Siri. Inanisaidia sana nikiwa nimebeba vitu au ninaendesha baisikeli. Kusikiliza badala ya kusoma. Napenda kutumia programu zinazosoma maandishi ili nisikilize vitabu au makala nikiwa nafanya usafi wa nyumba au mazoezi. Meseji za sauti. Kwenye WhatsApp, mimi ni mshabiki wa kutuma sauti kuliko kuchapa meseji ndefu. Inapitisha hisia na sauti ya mtu vizuri zaidi kuliko maandishi matupu vifaa vya nyumbani. Ikiwa nina spika janja, mimi huamuru muziki uchezwe au taa zizimwe kwa kutumia sauti tu ni kama uchawi wa kisasa. Hata hivyo, wakati mwingine mimi huchoka kusikiliza sauti za kidigitali na kutamani mazungumzo ya ana kwa ana na binadamu mwenzangu ili kupata kile kicheko cha kweli.